Kila siku natumia simu janja kama kifaa cha mawasiliano, kifaa cha burudani, na pia kuangalia mtandaoni. Mara mingi naangalia pale wazapu nawasiliana na rafiki zangu pale wazapu. Wakati mwingine natumia kalenda ili kunakili ratiba yangu ya kila siku. Wakati mwingine pia naingia kwenye mtandao wa kijamii. Kama Facebook, Instagram, mtandao wa X ili kuangalia yanayojiri na pia kuwasiliana na rafiki zangu Wakati mwingine pia naingia katika mtandao wa Google ili kuangalia kufanya utafiti mbalimbali kama pale ninapopewa kazi shuleni, kazi ya ziada ili kufanya utafiti naingia Google ili kufanya utafiti Wakati mwingine pia naingia YouTube ili kufanya utafiti na pia ni sehemu ya burudani.

Nimesafiri mahali tofauti tofauti kama vile mlima Elgon, ziwa Victoria, mbuga la wanyama la Impala Kisumu, mbuga la wanyama la Maasaimara. Kama vile mlima elgon ila mantari mazuri ya kupendeza na pia wanyama pori kadhaa kama vile simba, nyati, ndovu na pia lina nyoka, nyoka mkubwa wa ajabu. Pia pale mbuga la wanyama la masaaimara na kisumu wanawanyama kama vile simba pia, ndovu, pundamilia, nyati, swara na manthari yao yanapendeza kwa kweli. Pia pale ziwa Victoria, kuna maji mengi maji safi ya kupendeza, pale ambapo unapoenda kukaa kwenye meli, musafiri ndani ya maji, unafurahia kusafiri ndani ya maji, na pia kuna samaki wengi ambao ni watamu na wanapendeza.

Ninasafisha vifaa vyangu mara kwa mara, wakati mwingine mara mbili ama tatu kwa mwezi. Kwa mfano, kifaa kama vile simu na kompyuta huwa nasafisha kila mara. Wakati programu mpya imeweza kutokea, ninaiweka. Ili kuimarisha utendaji kazi wake, kuboresha pia usalama wake, na kurekebisha itilafu. Na ili iweze kudumu kwa mda mrefu na nahakikisha kila wakati nimeweza kuisafisha.

Ninapo kuhimani, napenda sana kukaa chumbani na jikoni. Napenda kukaa jikoni kwa sababu napenda kupika, ninakipaji cha kupika, kila wakati napenda kujaribu kupika chakula kipia, enye lada, tofuti, tofuti, na pia, nafuzo mapishi na mama pale jikoni wakati mwingi. Wakati mwingine pia, ninapomaliza upishi, napenda kukaa chumbani, napenda chumbani kwangu, Kwa sababu ni mahali ambapo pametulia, hakuna kelele ye yote ile, ni mahali ambapo pana hewa safi. Pale, ninaendesha shuguli zangu za kibinafsi kama vile shuguli za mitandaoni, kutazama video maramingi, maramingi pia kuzungumza na rafiki zangu. Na pia kufanya kazi za ziada kama vile kazi za ziada ninazo pewa pale shuleni napenda kufanya chumbani kwangu Kwa sababu ya utulivu Hakuna usumbufu wa aina yeyote Ninapo kuwa chumbani kwangu Ninajiisi vizuri Kwa sababu ya hewa safi na utulivu pale ni mahali ambapo nezatuliza akili Kwa kutazama video ama kutulia tu Pia kulala.